Mara nyingi siku yangu ya kuzaliwa huwa nasherehekea kwa kuungana na watoto yatima. Napendelea sana kuenda katika vituo vya watoto yatima, kuenda kuungana nao na kujumuika nao kwa pamoja kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Kitu ambacho kinanipa faraja sana, kujumuika nao hasa hasa katika siku zo. Ambapo inakuwa ni siku yangu ya kuzaliwa. Nikienda katika vituo vya watoto yatima na kujumuika nao kwa pamoja tunafurahi, tunakunywa, tunakula, tunacheka. Kama kuna zawadi nimeiandaa kwa ajili yao nawapatia. Tunafurahi kwa pamoja kwa hiyo. Inakuwa ni faraja sana kwangu kufanya kitu kama hicho katika siku yangu ya kuzaliwa.

Kwa mtu ambaye anaanza kazi, ninkependelea kumpa ushauli wa kwamba. Anapaswa kuwa mchapa kazi kazini, kuwa mfano wa kuigwa, kuwa natabia njema kazini, kuzingatia majukumu ya kazi, kuwanyesha nidhamu ya kazi. Kwa sababu nizamu ya kazi ni kitu muhimu sana. Na pia kitu cha msingi zaidi kuzingatia muda kazini katika utekalizaji wa majukumu yake. Huo ni ushauri ambao ningependa kumpatia mtu ambaye anapaswa, anaanza kazi kwa sasa. Lakini pia ningependa kumshauri kitu kimoja. Achape kazi kwa bidii ili aweze kufikia malengwa yake ya baadae.